Ushauri ningepe, ningempa mtu anaye anza kazi ni awe na nidhamu, ajitume na awe tayari kujifunza kila siku. Asiogope kuuliza maswali, akubali makosa kama sahemu ya kujifunza na aheshimu kila mtu kazini. Pia ni muhimu awe mvumilivu kwa sababu mafanikio hayaji mara moja kwa siku moja huwa inachukua muda.

Ninapenda hali ya hewa ya wastani, sio ya joto kali wala baridi sana. Hali hiyo hunifanya nijisikia huru na kufanya shughuli zangu vizuri. Pia napenda siku zenye upepo ni mdogo na jua la kawaida. Hali kama hiyo, huwa inanipa furaha, guvu na pia huwa inanituliza akili na pia inaweza kunipumzisha.

Ninachangia kulinda mazingira kwa kutupa taka sehemu sahihi na kupunguza matumizi ya plastiki. Pia ujitahidi kuokoa maji na umeme nyumbani kwa wakati mwingine huwa ninashiriki katika shughuli za usafi au kupanda miti. Hatuandogo kama hizi huwazina nisaidia kuhifadhi mazingira yetu kwa vizazi ambavyo vina vyokuja.

Napendelea upepo wa asili kuliko AC upepo hunifanya nijisikie huru na safi hasa jioni au masaa ya asubuhi AC ni nzuri wakati wajoto kali lakini kwa mara nyingi huwa napenda zaidi hewa ya kawaida kwa sababu ni ya kutuliza na pia ni ya kupumzika na kuburudisha.

Kila siku huwa najitahidi kufanya mazoezi mepesi, kama kutembea haraka, kunyoosha mwili, au kufanya mazoezi ya nyumbani. Hata kama ni dakika chache, huwa ina nisaidia kuweka mwili haina akili tulivu. Mazoezi pia hunipa nguvu, hupunguza msongamano wa mawazo na hunisaidia kudumisha afya yangu.

Ndiyo, huvaa saa mara nyingi kwa sababu, saa huwa inanisaidia kufuatilia muda na kupanga shughuli zangu za kila siku kwa mpangilio. Pia, hunifanya niwe makini na kuheshimu ratiba zangu. Zaidi ya hilo, saa ni pambo nzuri ambalo linakamilisha muonekano kutoka kwa umbali kwa wa mtu.